Kwa kawaida mimi, kwa sababu ninanguo chache, sina nguo nyingi sana. Ndio maana natafuta hela sahizi nikaongezeongeze nguo. Huwa nafua nguo hata mara tatu kwa wiki moja. Kwa wiki moja nafua mara tatu kwa sababu ninanguo chache. Kamw ningekuwa na nguo nyingi, manake nafua kwa wiki, hata mara moja. Yani mara moja kwa wiki, nafua nguo mara moja. Kwa sababu unazo nyingi na unaweza kubandilisha nguo hizo kila siku navaa nguo nyingine. Huwanafua mimi kama mimi. Kutokana na uwepo wa nguo chache. Kwa hiyo huwanafua nguo. Mara tatu kwa wiki moja.

Aaa mi viatu navovipenda mara nyingi napenda raba, napenda kuvaa raba kwa sababu zina kufanya uwe na muonekano mzuli sana. Zee raba hasa ukivalia suluwali ndefu, watu wakikuona ivi unakuwa na muonekano mzuli. Mbao kidogo unavutia, pia raba zinaeza zikatumika, eneo lolote, ata eneo lakazi, shuleni na maeneo mengimengi kwa hiyo minapendelea sana kuvaa raba pamoja na viatu vyawazi yani sendos.